Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji nidhamu, mawasiliano mazuri na uaminifu mkubwa kati ya wanatimu. Kwanza kabisa mawasiliano ndio msingi wa mafanikio katika timu ya mbali. Na nahakikisha tunatumia zana sahihi za mawasiliano kama barua pepe, programu za mazungumzo ya papo kwa papo na mikutano ya mitandaoni ili kila mtu awe na taarifa sahihi kwa wakati unaofaa. Pia napenda kueka ratiba ya mikutano ya mara kwa mara kwa mfano mikutano ya wiki au siku ya kila siku kwa muda mfupi ili ili kila mtu aweze kuelewa kueleza anachoendelea kufanya. Changamoto anazokutana nazo na msaada anaohitaji. Pili kupanga kazi na kueka malengo wazi ni jambo muhimu sana. Katika timu ya mbali kila mtu anapasa kuelewa majukumu yake. Matarajio yaliyoeleweka mimi hupendelea kugawa kazi kwa wazi. Kuuweka muda wa mwisho wa kila jukumu na kuhakikisha kuwa malengo ya timu yanaeleweka na kila mshiriki. Hii husaidia kupunguza mkanganyiko na kuhakikisha kuwa kila mtu anafanya kazi kuelekea maelekeo moja. Hata kama tupo katika maeneo tofauti kijiografia. Tatu, uaminifu na uwajibikaji ni nguzo muhimu katika kazi ya timu ya mbali. Kwa kuwa hatuko ofisini pamoja. Ni muhimu kuamini kuwa kila mtu anafanya kazi yake kwa bidii. Mimi hujenga uaminifu kwa kuwasiliana kwa wazi. Kuheshimu muda wa wengine na kutimiza ahadi zangu. Pia ninahamasisha kila mshiriki kuwajibika kwa kazi zake kwa kutoa taarifa za maendeleo mara kwa mara na kuwa tayari kueleza changamoto zozote mapema nne, kujenga mahusiano na mashikamano na mshikamano wa timu hata kama hata kwa mbali ni jambo ambalo halipaswi kupuuzwa. Ingawa hatuonani ana kwa ana, bado ni muhimu kujenga hisia za umoja. Mimi hupenda kuanza mikutano kwa mazungumzo mafupi ya kirafiki, kusherehekea mafanikio ya wanatimu na wakati mwingine kuandaa shughuli ndogo za kijamii mtandaoni. Hii husaidia kuongeza motisha, kuondoa upweke na kufanya kila mtu ajihisi kuwa sehemu ya timu moja. Mwisho, ninahakikisha nitakuwa mwepesi wa kubadilika na kujifunza. Kazi ya timu ya mbali huja na changamoto kama tofauti za muda, matatizo ya mtandao au mtindo tofauti ya kufanya kazi. Ninajifuza kuvumilia, kusikiliza maoni ya wengine na kuboresha njia zangu za kazi kadri muda na unavyokwenda. Kwa kufanya hivyo, timu inaweza kufanya kazi kwa ufanisi, kudumisha tija na kufikia malengo yake licha ya kufanya kazi kwa mbali.

Swali la kama napenda kusimamia au kusimamiwa ni la kina sana. Kwa sababu linagusa mtazamo wa mtu kuhusu uongozi, uwajibikaji na namna anavyofanyakazi na wengine. Kwa upande wangu, naona kuwa napenda vipengele vya pande zote mbili, kusimamia na kusimamiwa. Kwa sababu kila mmoja lina jango lake muhimu, katika kujenga mazingira bora ya kazi na mafanikio pamoja. Kuhusu kusimamia, napenda nafasi hii kwa sababu inanipa fursa ya kusaidia wengine kukua na kufikia uwezo wao kamili. Kusimamia kuna niruhusu kupanga kazi, kuweka muelekeo na kuhakikisha kuwa kila mtu anaelewa malengo ya timu. Pia ninapenda kusikiliza mawazo ya watu ninaowaongoza, kuwahamasisha na kuwapa marejesho wa kujenga. Kunipa jukumu la kusimamia hunifanya ni jisikie kuwajibika zaidi, sio tu kwa matokeo ya kazi, bali pia kwa maendeleo ya watu binafsi dani ya timu. Kwa hivyo, najua kuwa usimamizi mzuri unahitaji subira, mawasiliano mazuri, na uwezo wa kushugulikia changamoto za watu tofauti tofauti. Kwa upande wa kusimamiwa, bado naliona hili kuwa jambo muhimu na lenye faida kubo. Kusimamiwa kunanipa muongozo, msaada na mtazamo tofauti kuhusu kazi ninayofanya kiongozi mzuri hunisaidia kuona mambo kwa upana zaidi, hunipa marejesho unaonisaidia kuboresha na kunifanya nisikie kuwa sehemu ya mifumo unayofanya kazi kwa mpangilio. Pia kusimamiwa hunifundisha unyenyekevu na nidhamu kwa sababu, ninajifunza kufuata taratibu, kuheshimu maamuzi ya wengine na kufanya kazi kulingana na malengo ya pamoja kwa ujumla nina amini kuwa mtu mzuri kazini ni yule anayejua kusimamia na pia kukubali kusimamiwa. Kuna nyakati ambapo unahitaji kuongoza na nyakati ambapo unahitaji kuongozwa. Mimi hupendelea mazingira ya kazi yanaruhusu ushirikiano ambapo hata kiongozi yuko tayari kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wale anaowaongoza. Na wale wanaosimamiwa wanahisi huru kutoa maoni yao. Hii hujenga heshima ya pande zote na kuwa kuimarisha ufanisi wa timu. Mwisho kabisa sioni kama lazima kuchangua upande moja tu. Kwangu muhimu zaidi ni lengo la kazi, mahusiano mazuri kazini, na mazingira yanawezesha kila mtu kutoa mchango wake bora. Iwe nasimamia au nasimamiwa, najitahidi kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na wengine nakujifunza kila siku ili kuboresha uwezo wangu kibinafsi na kikazi.

Kushughulikia muda wa mwisho au deadline ni moja muhimu sana katika kazi za maisha ya kila siku kwa sababu linaonyesha uwezo wa mtu kupanga kuwajibika na kuthibiti msongo wa mawazo mimi hushughulika muda wa mwisho kwa kuweka mpangilio nzuri wa kazi. Kuanza maandalizi mapema na kuhakikisha kuwa ninabaki makini hadi kazi ikamilike kwa ubora unaotakiwa kwanza kabisa ninapokea kazi zenye muda wa mwisho huwa naanza na kuelewa vizuri mahitaji ya kazi hiyo ninajiuliza maswali kama kazi inahitaji nini hasa, ni hatua zipi zinahitajika, na ni muda gani kila hatua inachafuka. Baada ya hapo kugawanya kazi kubwa katika kazi ndogo ndogo zinazoweza kuthibitika kwa urahisi njia hii hunisaidia kuepuka hofu ya kuona kazi kwa mzigo ama mizigo mbwa mkubwa na badala yake kuiona kwa mfululizo wa hatua rahisi. Pili napanga ratiba yangu kwa kuzingatia muda wa mwisho uliopo. Huwa naweka malengo ya kila siku au ya kila wiki kulingana na tarehe ya mwisho wa kukabidhi kazi. Ninapendelea kuanzia kazi mapema ili nipate nafasi ya kurekebisha makosa kupata maoni ya wengine au kushughulikia changamoto zisizotarajiwa kuanza kazi hadi dakika za mwisho huongeza presha na kupunguza ubora wa matokeo. Hivyo nahitaji kuepuka hilo. Tatu, najifunza kuthibiti usumbufu na msongo wa mawazo wakati wa kukabidhi hiyo muda wa mwisho. Huwa najitahidi kupunguza vitu vinavyotoa kwenye mwelekeo kama matumizi ya simu kupita kiasi au shughuli zisizo za lazima. Pia hutumia mbinu za kusimama kama kupumzika kwa muda mfupi kuvuta pumzi ndefu au kubadilisha mazingira ya kazi ili kuendelea kuwa na umakini hii hunisaidia kubaki mtulivu na kufanya maamuzi bora hata chini ya shinikizo nne mawasiliano pia ni sehemu ya kushughulika muda wa mwisho. Kama nitaona kwa changamoto linaloweza kucheleweshwa kazi huwa nawasiliana mapema na mhusika husika iwe ni iwe ni msimamizi mteja mwanatimu. Kuwasiliana mapema hujenga uaminifu na mara nyingi hutoa fursa ya kupaka msaada wa kurekebisha matarajio kabla muda hujaisha mwisho kabisa na baada ya kukamilisha methali napenda kujitathmini huangalia ni nini kilifanya kazi na ni wapi naweza kuboresha maisha kwa wakati ujao. Hii hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu ya shughuli kwa muda wa mwisho wa ufanisi zaidi kila kinapokuwa kwa nao kwa ujumla kupanga vizuri kuanza mapema na kudumisha utulivu ninaweza kushughulika muda wa mwisho kwa mafanikio bila msongo mkubwa.

Unapotaka kustarehe huwa unafanya mambo mbalimbali kulingana na hali niliyo nayo. Muda niliopo nao na kiwango cha uchovu au msongo wa mawazo niliyopitia. Kwangu ni kustarehe ni jambo muhimu sana kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu kutuliza akili na kujiandaa vizuri kwa majukumu yanayofuata. Si lazima iwe kitu kikubwa. Mara nyingi ni mambo madogo yanayofanywa kwa utulivu ndio kunipa faraja zaidi. Kwanza kabisa, moja wapo ya njia ninazopenda za kustarehe ni kupumzika kimya kimya, hii inaweza kukaa sehemu tulivu, kusikiliza muziku laini, au hata kukaa kimya bila kufanya chochote kwa dakika kadhaa. Wakati mwingine napenda kusikiliza muziki, ninaopenda au sauti za asili kama mvua au pepo, kwa sababu hunisaidia kupunguza mawazo mengi na kunirudisha katika hali ya utulivu wa ndani. Pili, napenda sana kustarehe kwa kufanya shughuli nyepesi zinazonifurahia. Hii inawezakuwa kusoma kitabu, kuangalia filamu au kipindi kifupi cha televisheni au kuandika mawazo yangu. Shughuli hizi hunifanya niondoke kwenye mawazo ya kazi ya au majukumu ya kila siku na kunipa nafsi na kufurahia kwa muda wangu kibinafsi. Wakati mwingine hata kucheka kupitia filamu au vipindi vya vichekesho hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo tatu kustarehe kwangu kunahusisha pia kujitunza kimwili. Naweza kuoga maji ya vugu vugu, hufanya mazoezi mepesi na kunyoosha mwili au kutembea taratibu nje kupata hewa safi. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa uchovu wa mwili wa kuboresha hali yangu ya jumla. Kutembea hasa hunipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu au hata kusahau kabisa mawazo mazito kwa muda. Nne, napenda pia kustarehe kwa kuwasiliana na watu ninaowapenda. Mazungumzo mepesi na rafiki, mwanafamilia au mtu wa karibu hunipa faraja na kunifanya nijisikie kuungwa mkono. Wakati mwingine hata mazungumzo tu kuhusu mambo ya kawaida, hucheka au kushirikisha hadithi ndogo ndogo kunatosha kunifanya nijisikie nafuu na mwenye furaha. Mwisho kabisa najifunza kuwa starehe ni kusikiliza mahitaji ya mwili na akili yangu kwa wakati husika. Kuna siku ninahitaji ukimya na kuna siku na nahitaji watu wa shughuli fulani. Kwa hivyo, ninajitahidi kuwa mwepesi au kubadilika na kujipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu. Kwa kufanya hivyo, nahakikisha kuwa ninaweka uwiano mzuri kati ya kazi, majukumu na muda wa kumpumzika. Jambo linalosaidia kuishi maisha yenye afya, utulivu na furaha.